Mimi hushughulikia wateja wangu kwanza kwa kuhakikisha kwamba wamejihisi kama wamefika nyumbani na kustareheka halafu hapo hapo mimi nawapa maslahi waliyokuwa wanataka hivyo basi kutowapotezea wakati wa basi kuonyesha kuwajali katika kazi ninayofanya hivyo basi kudumisha wateja wangu kazini.

Mara mingi mimi hupenda kula githeri mchana maana chakula hichi ndicho hunipa nguvu ya kuendelea na kazi yangu. Halafu kwa kijamii chakula hiki pia kimejulikana sana kuliwa mchana. Hivyo basi mimi ninauzoefu sana wa kula githeri mchana na mimi hukifurahia sana chakula hiki.

Mimi nimefanya mara nyingi kazi ya kujitolea hasa mtaani mwangu kwa mfano sisi kama vijana hujitolea kwa kazi ya kusafisha kusafisha mtaa mzima na pia kazi ya kuendeleza ama kuhakikisha kuwa vijana hawajihusishi na madawa na kulevya hala hata kujihusisha na na utovu wa nidhamu. Kwa hivyo basi mimi nimejitolea sana katika kazi mingi za kijamii zinazohusiana na kujitolea mhanga kivyako.

Mimi huvilea nywele zango mara moja kila siku hivyo basi kuzifanya ziwe za kupendeza na pia mimi hufurahia sana kuvyolea maana zinanipendeza na kunipa mtazamamo mwema na kunifurahisha mie kibinafsi, hivyo basi kuzipenda zaidi.